Mimi huwa natoa sadaka sana sana tukiwa kanisani wakati waku hubiri pia michango huwa napenda kuchangia wakati ambapo inahitajika sana sana kwa ujenzi wa shule makanisa au barabara ya kijijini pia unaweza changia mtu ambaye anako na shida ili aweze kupata majukumu au pato na lishe alicho taka. Kwa hivyo.

Mwagulima nimelimwa vitu mingi sana kama shamba hivi sana sana nimelimwa mboga na badhi ya mazawa ya chakula na sana sana uzwefu hii imenifundisha umuimu wa vitu mingi sana na uvimulivu wa bidi. Kwa sababu unafaa upande na kilimo pia inahitaji muda na uangalizi mzuri wa shamba.

Ee, ningependa kurudi ujana mara moja mbili ivi kwa sababu ujana ilifunza mengi. Inafunza mtu pia wakati ukona muda yote unaotaka una furaha nyingi. Na unaezafanya makosa yoyote ili bora uweze kujirekebisha mapema. Na uwe mwangalifu kwa makosa zako za baadae hapo usoni.